Ndiyo, natumia simu yangu mara nyingi kwa sababu ni rahisi na haraka. Inaniwezesha kufanya malipo kupitia programu za benki au simu. Kufuatilia oda yangu popote nilipo na kulinganisha bei kwa sekunde chache kabla ya kufanya maamuzi ya kununua bidhaa.